Kwa usafiri wangu wa kila siku mi hutumia barabara, wakati mwingine natumia ale magari ya umma, wakati mwingine mi hupenda kutumia gari langu nafsi, hii sana sana ikiwa ni wakati wa wikendi ambapo shughuli si mingi na magari pia ni machache kwa barabara.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji moto wakati na siku zote, maana ake maji baridi huwa hainifurahishi wakati naoga nayo kwa ile baridi inaingia kwa mwili. Kwa hivyo, maji moto naipendelea sana kuoga na hata kama naoga zaidi ya mara moja kwa siku kila wakati mi huendea maji moto.

Je, hapana mimi si mtu wa kueka picha zangu mtandaoni, maanake mimi ni mtu upenda kuishi maisha yake kwa upole bila watu wengine wasiofaa kujua maisha yangu. Kufanya hivyo kueka picha kwa mtandao, mimi huhuhisi ya kwamba unajiweka huko inje sana na watu wengi wanaeza kufikiria jinsi ambavyo hugependa wakufikiria.